Naam, ndio napenda muziki wa jadi kwa kuwa ni muziki ambao ulikuwa na mafunzo mengi sana. Muziki ambao ulikuwa na maudhui, muziki ambao maneno yake hayakuwa tu yanaimbwa, bali yanitumika kupaza nia fulani njia fulani.

Ninaoga mara mbili kwa siku, asubuhi wakati ninapoamka. Wakati ninajianda kuenda kazini ninajitaharisha, ninaoga na nikirudi kutoka kazini pia. Ninaoga kwa kuwa usafi nikitu cha maana kwa mwili wa binadamu na ukishaoga, pia unakua mtulivu, akili inatulia mawazo yanapotea. Ninaoga mara mbili kwa siku.